Maneno pakua linamaanisha kushusha ama kuhamisha na kitu kutoka chanzo kimoja kwenda kingine hasa kutoka mtandaoni na kwenda kwenye kifaa cha ku kama simu ama kompyuta hiyo ni maana ya kupakua, maana halisi.